Kuna tabia tofauti tofauti, kuna tabia nzuri na kuna tabia mbaya. Tabia ambayo ni nzuri hua kama mtu mkarimu, mtu mtiifu, mtu mwaminifu, mvumilivu, mchapakazi na mnyenyekevu. Tabia ambazo inanichukiza zaidi ni tabia kama mtu mkorofi, mtu mwenye wivu, mtu muongo, mjeuri, mkali na mtu mchoyo. Tabia haya unichukiza sana. Singependa kuwa na rafiki ambayo ana tabia hizi.

Unasoma gazeti? La, sisomi gazeti kwa sasa. Wakati wa mwisho nilipo soma gazeti, ni mwaka kumi uliopita. Sababu yangu ya kutosoma gazeti ni kwa sababu hivi sasa gazeti hazipatikani kwa urahisi. Ndiyo maana, sisomi gazeti. Na kila kitu ninachotaka kukijua, kinacho endelea nchini na ulimwenguni, nakipata kwenye mtandao.

Rangi ambayo ningependa kwenye ukuta wachumba changu ni rangi nyeupe napenda rangi hiki manake kinathiririsha usafi na utulivu. Pia sababu nyingine ambacho kinafanya nipende rangi hiki ni kwa manake kinafanya kuongeza mwangaza kwenye nyumba. Sababu nyingine linalofanya nipende rangi nyeupe kwenye nyumba ni kwa sababu hua kinafanya nyumba kionekane kuwa kiko kikubwa.

Ninapoanza kazi, mimi huanza kwa maombi. Mimi humshukuru Mungu kwa siku na kukuza bidhaa zote ambazo mimi huuza. Pili, ninapoanza kazi, mimi huanza na usafi. Mimi husafisha kila mahali ambapo mimi hufanyia kazi ili nikae mahali pako pasafi.

Kuna ladha tofauti tofauti za chakula. Kama kuna ladha wa utamu kuna latha wa chumvi kuna latha wa ukali kuna latha wa chungu kuna latha wa tindikali na kuna latha wa uchachu. Latha ambayo inanipendeza katika chakula changu ni latha wa pilipili ama ukali na latha wa uchachu. Mimi hupenda lava hizi manake zinafanya chakula kiwe kitamu zaidi.

Kuna aina tofauti tofauti ya mboga. Kwa mfano, kuna kabechi, spinachi, mchicha, kunde, terere, managu, karoti, na skumawiki, baadhi ya mengine mengi. Kati ya haya mfano ambayo nimepeana, mboga ambayo mimi inanipendeza na ninaweza kuikula kila siku ni mboga ya managu. Napenda mboga hii manake ni nzuri kwa afya yetu na pia ina manufaa mengi.

Kuna baadhi tofauti tofauti ya juisi ya matunda. Kwa mfano, kuna juisi ya machungwa, kuna juisi ya embe, ya nanasi, ya tufaha, ya parachichi, ya papaya, na ya miwa. Kwa bathi ya hayo, juisi ambayo naipenda zaidi ni juisi ya nanasi. Napenda juisi hii manake ina uchachu-uchachu. Pia napenda juisi hii manake ni nzuri kwenye afya yetu.

Nimewahi kusafiri kwa ndege, laa sijawahi kusafiri kwa ndege, ingawaje nina matumaini kuwa, hivi karibuni nitasafiri kwa ndege, nitakua nimetimiza ndoto yangu kubwa sana ya kusafiri kwa ndege, ndio, hivi karibuni.

Zawadi gani nzuri nimewahi kupokea? Zawadi kubwa nzuri ambayo nimewahi kupokea maishani mwangu ni zawadi ya kupata mtoto. Miaka tisa iliyopita. Kwa zawadi zote ambazo nimepokea duniani. Hili ndilo zawadi ninalosema ni zawadi kubwa zaidi ambayo nimepokea. Maanake najua, kuna wazazi wengi wangependa kupata watoto, lakini hawajabarikiwa.

Je, ninapiga kura. Ndiyo, ninapiga kura. Kura yetu itakuwa katika mwaka wa elfu mbili na ishirini na saba. Ninatamani sana siku hiyo ifike ili niweze kupiga kura. Nilikuja kugundua kuwa. Kupiga kura inasaidia sana katika nchi. Ndiyo manake, nitakuwa huko mbele kupiga kura.